Unafanya nini kwanza unapoanza kazi. Kwangu kitu ya kwanza ambacho nakifanya ni kuomba kwanza mwenyezi Mungu ili niwe na siku mzuri mbeleni. Halafu baada ya hapo napanga kazi zangu za siku vile nitazifanya moja kwa moja nijue ni gani nitaanzia na ni gani nitamalizia

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri. Hapo ningependa kusema kuwa napendelea kitanda kizuri ile kitanda ukieza kukilalia unaamka asubuhi bila kuhisi maumivu yoyote kwa sababu kitanda kigumu utaamka asubuhi na maumivu kila mahali kwa mwili hususan kwenye mgongo wako. Kwa hivyo.

Unapenda mikutano ya aina gani? Kwangu ningependa kusema kuwa napenda mikutano inayohusisha vijana. Hii ni kwa sababu kwa mikutano ya vijana huko ndiko wataongelea maneno ya kweli, maneno ya kisasa na maneno yanayotuhusu sisi kama vijana.

Unafanya nini kuweka afya mzuri? Kwangu nimejifunza kunywa maji mingi na pia kula chakula ambacho hakina mafuta mingi. Nikifanya hivo afya yangu inakuanga mzuri. Na pia kuhakikisha kuwa nakula matunda nakula mboga ya kienyezi.

Jee unapenda kuoga na maji ya moto? Naam. Kwa mara mingi napenda kuoga na maji ya moto. Hii ni kwa sababu nakuwanga na shida ya kifua nikiweza kuoga na maji baridi hio shida ya kifua inaeza kuanza na itakuwa ugonjwa hatari. Saa ndio maana huwa naafadhalisha kuoga na maji moto maji ya moto. Kwa hivyo.